Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni mazoezi rahisi, lakini yenye manufaa mengi kwa afya ya mwili na akili. Kutembea, husaidia kuimarisha misuli, kuboresha mzunguko wa damu na kuongeza nguvu za mwili bila kuhitaji vifaa maalumu. Pia, ni njia nzuri ya kupunguza msungo wa mawazo, kwani kutembea kwenye mazingira tulivu au ya asili, husaidia akili kupumzika na kuongeza umakini. Zaidi ya hayo kutembea kwa miguu ni rafiki kwa mazingira kwa sababu hakutumi mafuta wala kuchafua hewa. Ni njia bora ya kufurahia mandhari ya maeneo ya tofauti kukutana na watu na kuchunguza vitu vipya kwa utulivu. Watu wengi hupenda kutembea asubuhi au jioni kwa sababu hali ya hewa huwa nzuri zaidi. Kwa ujumla napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni shughuli nzuri kwa afya rahisi kufanya kila siku na huleta hisia ya utulivu na furah.

Ndiyo, mimi ni mutu wa kua muka mapema kwa sababu asubui huwa na utulivu na hewa safi ambayo husaidia kuwanza siku vizuri. Kua muka mapema kuna nipa nafasi ya kupanga ratiba ya siku, kufanya mazoezi mepesi au kujianda bila haraka. Pia asubui hakili huwa fresh na makini zaidi. Hivyo ni wakati mzuri wa kufikiria, kusoma au kufanya kazi zinazo itaji umakini mkubwa. Zaidi ya hayo kua muka mapema kuna saidia kuwa na nidhamu ya maisha na muda wakutosha kukamilisha majukumu mbali mbali. Hata kama wakati mwingine inaweza kuwa na changa moto, faida zake nyingi kwa afya na uzali shaji kwa ujumla na penda kuanza siku mapema ili niwe na nguvu, mpangilio mzuri na mwanzo chanya wa siku yangu.

Napendelea mfumo wa simu ambao ni rahisi kutumia na salama na wenye uwezo mzuri wa kufanya kazi nyingi kwa haraka. Mfumo wa android ni mzuri kwa sababu una programu nyingi zinazo saidia kazi na kila siku kama mawasiliano burudani na kazi za kitaaluma. Pia napenda mfumo wenye masasisho ya mara kwa mara ili kuboresha usalama na utendaji. Muonekano rahisi na mpangilio ulio wazi hufanya matumizi ya simu kuwa rahisi hata kwa mtu asiye na uzoesi mkubwa wa teknolojia. Kwa ujumla na pendelea mfumo unao changanya urahisi kasi na ubunifu ili kufanya ubunifu ili kufanya maisha ya kidigitali kuwa rahisi na yenye ufanisi.

Ndiyo ninapenda kusafiri kutumia ramani au GPS kwa sababu hunisaidia kufika ninapoenda kwa urahisi na bila kupotea. Teknolojia ya GPS imekua muhimu sana katika dunia ya sasa. Kwani hutoa maelekezo sahihi ya barabara, mda wa kufika na hata njia mbadala pale panapokuwa na msongamano wa magari. Hii hupunguza wasiwasi na kufanya safiri kuwa ya utulivu zaidi. Kwa upande mwingine, ramani za kawaida pia zinafaida zake. Hasa pale ambapo mtandao haupatikani au betri za simu imeisha. Ramani husaidia kuelewa eneo kwa mtazamo mpana kwani hupanga njia kabla ya kuanza safari. Napenda kutumia GPS hasa ninapotembea maeneo mapya au nisiyo yafahamu vizuri kwa sababu hunipa uwakika wa mwelekeo sahihi pia inaweza kupendekeza maeneo ya kukaribu kama vituo vya mafuta, migahawa au sehemu ya kupumzika. Kwa ujumla kutumia ramani au GPS ufanya safari kuwa salama rahisi na yenye ufanisi zaidi. Hivyo, nichaguo ninalopendelea ninaposafiri.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni hatua muhimu ya kulinda mazingira na afya binadamu na viumbe hai. Kuna njia nyingi ambazo mtu anaweza kutumia kila siku ili kupunguza utegemezi wa plastiki na kusaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Kwanza, unaweza kutumia mifuko inayoweza kutumika tena badala mifuko ya plastiki, unapokuenda sokoni au dukani. Kubeba begi la kitamba au kikapu kusaidia kupunguza matumizi ya mifuko ya plastiki ambayo mara nyingi utumika mara moja tu na kutupa. Chaguo ya bidhaa zilizo na vifunganisho vinavyoweza kurejelewa au si za plastiki. Pili, tumia chupa za maji zinaweza kujazwa tena badala ya kunuwa maji ya chupa za plastiki kila wakati. Chupa za chuma au glasi ni chaguo bora na zinaweza kutumika kwa muda mrefu. Vivyo hivo epuka kutumia vikombe, sahani au vijiko vya plastiki vya matumizi ya maramoji. Badala yake tumia vifaa vinavyoweza kuwoshwa na kutumika tena. Tatu punguza matumiza ya plastiki jikoni kwa kuchagua vyombo vya kuifadhia chakula vya glsi au chuma badala ya plastiki. Unaweza kutumia karatasi maalumu za kufungia chakula vinavyoweza kutumika tena badaya badala ya nylon. Hii si tu inalinda wazingera bali pia inaweza kuwa salama zaidi kwa afya kwani baadhi ya plastiki kwa chia kemikali zirazopashwa joto. Nne, chagua kuninua bidhaa kwa wingi ili kupunguza vifunganisho vingi vya plastiki. Unaponunua kwa wingi unapunguza kiasi cha taka kinachotokana na vifunganisho vidogo vidogo. Pia, unaweza kununua bidhaa za ndani ambazo mara nyingi hazitumii vifunganisho vingi. Tano, jifunze kupanga na kurejeleza taka zako. Tenganisha plastiki taka nyingine ili iwe rahisi kurejeleza. Tafuta vituo vya ureleje laji na karibu na eneo lako au shiriki katika programu za jamii. Sinazo, hamasisha usafi wa mazingira. Hii usaidia plastiki kutumika tena badala ya kuishi kwenye mazingira au baharini. Sita, epuka bidhaa za vipodozi au usafi senye plastiki ndogo ndogo. Soma, lable za bidha kabla ya kununua na chagua zile ambazo ni rafiki kwa mazingira. Pia, unaweza kutumia bidhaa za asili kama sabuni au scrub za asili. Saba elimisha watu wengine kuhusu umuhimu wa kupunguza plastiki. Unapo shirikisha familia, marafiki na jamii nachangia kuleta mabadiliko pakubwa zaidi. Mabadiliko madogo ya mtu mmoja yanaweza kuonekana madogo lakini ya kifanywa na watu wengi ya na athari kubwa kwa mazingira. Mwisho kuwa na mtazamo wa kudumu. Juulize kabla ya kununua kitu je nina kihitaji kweli je una mabadiliko usiwa plastiki kwani kufanya maamuzi ya makusudi kila siku unaweza kupunguza matumizi ya kutumia plastiki kwa kiwango kikubwa kupunguza plastiki kuna hitaji mabadiliko ya tabia na maamuzi ya kila siku. Kwa kutumia vitu vinavyoweza kutumika tena, kurejeleza, taka na kuchagua bidha rafiki kwa mazingira. Unaweza kusaidia kulinda dunia yetu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Tu kwa kuweka na kutupa vifaa vya plastiki kwa njia ilio salama kwa mazingira.

Mara nyingi ili kukamilisha kazi kwa wakati huwa ninafuata mpangilio maalum. Unao nisaidia kuwa na nidhamu na ufanisi kwa kazi zangu. Kwa nza napanga kazi kwa kuandika orodha ya majukumu yote nina yetakiwa kufanya. Kuwa na orodha husaidia kuona kazi zilizo muhimu zaidi na kupanga muda kwa kila jukumu. Pia ninagawa kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kuanza na kuendelea bila kuchoka haraka pili, napanga ratiba ya siku au wiki kulingana na vipaumbele. Kazi muhimu au zenyemuda maalum wa mwisho huwa zinafanya mapema ili kuepuka pressure za dakika za mwisho. Ratiba hu nisaidia kutumia muda vizuri na kuepuka kupoteza muda kwa mambo ya siyo ya lazima tatu, huwa naepuka usumbufu ninapofanya kazi kwa mfano, napunguza matumizi ya simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi ili kubaki na umakini, mazingira tulivu na yalio andaliwa vizuri kusaidia kuongeza kazi ya kufanya kazi. Nne, natumia mbinu ya kupumzika kwa muda baada ya kufanya kazi kwa muda fulani. Kupumzika kidogo husaidia akili kupumzika na kuongeza nguvu ya kuendelea na kazi nyingine. Hii, unifanya nibaki na motisha na kuepuka uchovu mwingi. Pia, hua na jiweka malengo ya muda mfupi na kujipa motisha nina poyafikia. Hii hunifanya nijiskie vizuri na kuongeza ari ya kuendelea. Mawasiliano mazuri na watu ni napofanya kazi pia ni muhimu zaidi. Kwani husaidia kupata msaada au ufafanuzi mapema pale ninapokuwa na changa moto. Zaidiya hayo ninajipunza kusema hapana kwa majikumu mengi ya siyo ya lazima ambaye ya naweza kuharibu ratiba yangu. Kujua mipaka yangu hunisaidia kudumisha ubora wa kazi na kukamilisha kwa wakati. Kwa ujumla, kukamilisha kazi kwa wakati kuna hitaji mpangirio mzuri, nidhamu, binafsi na matumizi sahihi ya muda. Kwa kupanga kazi huzingatia vipaumbele kuepuka usumbufu na kudumisha motisha. Ninaweza kuhakikisha kwamba kazi zinakamilika kwa wakati na kwa ubora, unaotakiwa.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kiingereza kwa sababu ni lugha inaye tumika sana duniani kote katika mawasiliano, elimu, biashara na teknolojia. Kingereza hunipa nafasi ya kuwasiliana na watu kutoka tamaduni mbali mbali na kuelewa umawazo mapya kutoka sehemu tofauti za dunia. Pia ni lugha muhimu katika kazi nyingi za kitaaluma. Hivyo kujifunza kingereza kunaweza kufungua milango ya fursa nyingi zaidi. Moja ya sababu nyingine ninapenda kujifunza kingereza ni kwamba upatikanaji mkubwa wa taarifa, vitabu na makala za mitandaoni. Video za ilimu na kosi nyingi hudolea kwa kingereza. Hivyo, kujua lugha hii hurahisisha kujifunza mambo mapya kwa hurahisi. Aidha, kingereza husaidia kufurahia burundani kama filamu, muziki na micheza ya video bila kutegemea tafsiri. Katika kujifunza kingereza, ningependa kuzingatia, kusikiliza, kuzungumza, kusoma na kuandika ili kuboresha ujuzi wangu kwa ujumla. Kusikiliza mziki wa kingereza, podcasti, kusoma vitabu rahisi na kufanya mazoezi ya kuzungumza na watu wengini ni njia nzuri ya kujifunza haraka. Pia kutumia programu za kujifunza lugha kunaweza kusadia kuongeza msamiati na kwa hivyo, kwa ujumla kujifunza kingereza ni muhimu kwa maendeleo binafsi maendeleo ya kitaaluma na pia inaongeza uwezo wa mawasiliano, pia unaongeza kujiamini na pia inafungua fursa nyingi katika dunia ya kisasa ambapo wanahitaji mtu anajua lugha nyingi.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukua kitaalamu na kuboresha ujuzi wangu ili kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kufanya kazi kwa ufanisi. Natamani kujifunza teknolojia mpya, kuongeza maarifa yangu na kuwa mtaalamu katika eneo langu la kazi. Pia, lengo langu ni kutoa mchango chanya kwa timu au kampuni kwa kufanya kazi kwa bidii, ubunifu na ushirikiano mzuri na wengine. Zaidi ya hayo, ninataka kujenga sifa nzuri ya kuaminika na kuwa mtu anayeheshimika katika mazingira ya kazi. Kupanda ngazi ya kazi na kupata nafasi ya uongozi ni sehemu ya malengo yangu ya muda mrefu. Kwani, ningependa kusaidia wengine kukua na kufanikiwa pia. Vile vile, lengo langu ni kupata usawa kati ya kazi na maisha binafsi ili kudumisha afya nzuri na furaha. Kwa ujumla ninataka kujenga taaluma yenye mafanikio, uthabiti na maendeleo endelevu.

Napenda hali ya joto na baridi kwa sababu kila mmoja hutoa hisia na uzoefu tofauti. Katika joto na jisikia furaha ya mwanga na jua ikinipasha mwili bila kuleta nishati. Hali ya jua inakoonya upanda hamu ya kuwa nje kucheza au kufanya shuguli za mwanga wa mchana. Baridi pia huniletea raha ya kipeke. Upepo baridi na theluji hupunguza uchovu na kunifanya nijesikia hai na machozi ya furaha. Nataka kuogelea kwenye maji baridi au kisha kunywa chai moto baada ya kuzunguka katika baridi. Nimchanganyiko waraha usio kisia. Pia joto na baridi huchangia mtindo wa mavazi, rangi na latha ya chakulu. Hali hizi zinanipa uhuru wa kubadilisha jinsi na vyo hisi na kufanya shuguli zangu. Kwa hivyo, siwezi chagua kati ya joto na baridi. Kwa kuwa zote, hutoa uzuri wake wa kipeke, azina nifanya nijisikia maisha wa namna tofauti lakini nzuri. Ikiwa unataka, ninaweza pia.

Chakula cha kigeni nilio jaribu ni sossi. Chakula cha kijapani ambacho kinajulikana sana duniani. Nilipo kiona mara ya kwanza nilishanga kwa sababu kilionekana tofauti na vyakula vilivyokuwa na viishio. Sushi kwa kawaida huandaliwa kwa mchanganyiko wawali ulio suguliwa vizuri. Samaki gafi kama salmoni au tuna na mara nyingine mboga au mayai. Nilijisikia mchanganyiko wa hofu na shauku wakati nikipata kipande cha kwanza kikiwa mikononi mwangu. Nilipo kinywa niliguswa na ladha ya samaki gafla ambayo ilikuwa laini sana yenye harufu tamu ya baharini. Wali lililo kuwa na mchuzi wa siki lilichangia kwa uwiano kamili wa ladha likifanya kila kipande kuwa kitamu na kisicho cha uzito. Nilipo ongezea sosi na jinja iliokunjwa kila kinywaji kilichangia utofauti wa ladha na kunifanya nipate furaha isio ya kawaida. Zaidi ya ladha nilifurahia jinsi chakula hicho kilivyopangwa kwa ustadi. Kila kipande kilionekana kama kazi ya sana. Kujaribu sushi kulinifundisha kudhamini tamaduni tofauti na jinsi chakula kinaweza kuwa na njia ya kuelezea historia na mila. Hii ilikuwa uzoefu wakipekee ambao siwezi kusahau kwani kilikuwa kikionyesha uwiano kati ya ladha, nzuri na utamaduni wa kijapani.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali kwa samaki. Mchanganyiko wa kimafamilia kwa waswahili ambao unanipa furaha isiyo na kifani kila nikipata. Ugali, mchanganyiko wa unga wa mahindi na maji uliopikwa hadi kuwa ngumu lakini laini. Ni chakula cha msingi katika maisha yetu ya kila siku. Kinanipa nguvu na utulivu kwa sababu ladha yake ni rahisi lakini inafaa sana kushirikiana na vyakula vingine vya kachumbari, maharage, mboga za kienyeji au kama nilivyopenda zaidi nikila na samaki. Samaki nikipike kwa ladha yake na harufu yake tamu ya baharini. Nilipo kula samaki wa kisafi aliopikwa kwa kukaangwa kidogo au kuokwa nilihisi mchanganyiko wa hisia za furaha na raha. Mlo huu una mvuto wa kipekee kwani ugali hushikilia samaki na mchuzi wake vizuri. Na kila kipande kinapoingiliana kinatoa ladha kamili na yenye kuridhisha. Zaidi ya ladha, ugali na samaki huchangia kumbu kumbu nzuri za familia na sherehe. Kwani mara nyingi huliwa pamoja na jamaa au marafiki na hivyo, kuongeza dhamani ya kijamii. Ninapokula ugali na samaki tu si tu kwamba ninajaza tumbo bali pia moyo wangu unajawa na furaha. Ni mlo unaonifanya nijiskie nyumbani unaonijumuisha na utamaduni wangu wa kiswahili. Na kila mara unanikumbusha urahisi na uzuri wa maisha ya kawaida lakini yenye ladha ya kipekee hakika ugali na samaki ni chakula ninachokipenda zaidi na kitakachobaki kipendwa changu daima lele.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kufua nguo. Ingawa ni sehemu ya maisha ya kila siku ninaona ni kazi yenye kuchosha na wakati mwingine haina mwisho. Kwanza kabisa kuchukua nguo zote zilizokauka au zile zilizotupwa kwenye chombo cha nguo chenye mchanganyiko wa rangi na harufu za sabuni kunanitia uchovu kabla hata ya kuanza. Kisha kuosha kwa mikono au kutumia mashini, kunahitaji muda, nguvu na umakini. Ukikosa kuweka sabuni au kiwango cha maji sahihi, nguo zinaweza kubaki zikikauka kwa harufu isio nzuri au zisichochemeka. Baada ya kuosha nguo kuna nihusisha kurekebisha, kukunja na kupandisha nguo kwenye kamba au rafu. Hii ni kazi ya muda mrefu hasa kwa nguo zinazochukua muda kuisha au zile za familia kubwa kwa sababu nguo hupotea haraka. Kazi hii inarudiwa mara mingi na mara nyingine inahusisha kuosha nguo ambazo hadi zinahitaji kuoshwa tena kwa sababu zimechafuka au kuharibika. Kwa kweli ni kazi za nyumbani ambayo sipendi kwa sababu inahitaji muda mwingi, nguvu nyingi na mara nyingine inasababisha msongo wa mawazo. Hata hivyo napaswa kuikamilisha ili kuhakikisha nguo zinandelea kuwa safi na familia inaonekana vizuri. Kila nikimaliza napata furaha kidogo lakini bado kufua nguo ni kazi ninayoichukia zaidi nyumbani.

Hekima nilio jifunza maishani ni muhimu wa subira na kustahimiliana. Maisha hayako kwa urahisi kila wakati. Kuna changamoto, kuna matatizo na mbadiliko hutokea bila kutarajiwa. Nilijifunza kwamba kuharakisha mambo au kukasirika mara moja hakutasaidia. Bali, kuna leta matatizo zaidi. Subira inaniumba kwa mtu mwenye akili timamu ambaye anaweza kutatua shida kwa njia yenye mantiki na kutulivu. Pia, kustahimiliana na wengine iwe ni familia, marafiki au hata watu wa kazini ni hekima muhimu wakati mwingine watu hufanya makosa au wanatenda kwa njia isiyofaa. Lakini kujifunza kuwa na uvumiliu na kuelewa hali zao kunanisaidia kuepuka migongano isiyo ya lazima. Hii hekima inaniweka katika nafasi ya kuelewa. Badala ya kuhukumu haraka na kuna saidia kudumisha amani na moyo na mahusiano bora. Maisha yamenifunza pia kuwa hekima haimaanishi kamwe kutokuwa na makosa. Bali ni kujifunza kutokana na makosa kutumia uzoefu ule katika kufanya maamuzi bora zaidi siku zijazo. Kwa hiyo subira na kustahimiliana ni hekima ambayo haina thamana tu kwa usiana ya jamii bali pia kwa maendeleo binafsi na furaha ya ndani. Hii ni somo ambalo linaendelea kuniongeza katika maisha yangu ya kila siku, nikiwa kazini, ninakinapo kuwa na watu na hata pia katika msongamano watu.

Kitu ambacho kinafanya ni furahie zaidi sana ni wakati ninapoenda kutazama mpira wa miguu. Mchezo ambao kila kipande chake uleta msimmuko usio na kifani. Kutazama mechi ya mpira siyo tu burundani kwanguumbali ni uzoefu wakipekre, unajumuisha hisia mbalimbali kama furaha, msisimmuko, matumaini na hata kidogo huzuni. Nilipo wanza kutazama mechi za ligi kuu au mashindano makubwa nilishangaa jinzi mchezo mdogo unaweza kubadilisha hali ya roho ya mtu. Kila pasi, kila goli na kila hatua huchangaza moyo na ufanya moyo wangu kupiga kwa kasi na mara nyingine kuinua hisia zangu hadi upewa furaha hisio na kifani. Pia, kutazama mpira kuna nifanya nijisikie sehemu ya kitu kikubwa zaidi, kuungana na marafiki au familia, kuangalia mechi kuna leta mshikamano na urafiki wa dhati. Ambapo tunashirikiana kushangilia goli kimbishana kwa ucheshi na hata kulia kidogo wakati timu tunayoipenda inapopoteza. Hii inaniweka katika hali ya furaha ya pamoja ambapo hisia za mtu mmoja zinakuwa na za kila mmoja. Zaidi ya hayo kutazama mpira kuna leta msisimuko wa kiakili kuangalia mikakati ya timu jinsi wachezaji wavyopanga mashambulizi na kujilinda. Kuna fundisha kuwa mpira siyo tu mchezo wa mwili pia ni mchezo wa akili na mpangilio. Inafanya kila mechi kuwa changamoto ya kufuatilia na kuelewa jambo linaloongeza furaha kuangalia. Kwa kweli, furaha ninayoipata kutokana na kutazama mpira haiwezi kuliganishu na burudani nyingine yoyote. Ni mchanganyiko wa msisimuko, mshikamano wa kijamii, na furaha ya kuona mambo yanavyotimia mbele ya macho yangu. Hii furaha inanikumbusha kuwa maisha ni kama mpira. Ya lazima kushirikiana na wengine, kushirikiana hisia na kushangilia kila mafanikio hata madogo. Hakika kwa mimi kutazama mpira ni chanzo kikuu cha furaha na msisimko usio na kifani. Kila mechi ni tukio la kipekee nalonifanya nijisikie hai na mwenye furaha tele tele.

Kinywaji ambacho ninapenda kukunywa asubuhi ni chai. Kwa sababu chai ni sehemu ya utamaduni wangu na pia inanipa nguvu ya kuanza siku kwa furaha na utulivu. Kila asubuhi ninapofika jikoni kunusa harufi ya chai moto, kuna nifanya nihisi, raha, isiyo na kifani. Chai kwa asili yake ni mchanganyiko wa majani, sukari kidogo na mara nyingine maziwa au harufu yake ya kuvutia, huchangia hisia, tulivu na furaha. Kwa kweli, kunywa kikombe cha chai asubuhi ni kama kushika kushika pumzi ya kwanza ya furaha ya siku. Kila kikombe cha chai ninachokinywa kinaanza na mchakato wa kuamsha akili na mwili. Nguvu ya asubuhi inatoka kwenyejoto la chai na ladha yake tamu na kunifanya nijisikie tayari kukabiliana na changamoto za siku. Wakati mwingine napenda kukaa kando ya dirisha nikitazama anga la asubuhi likiangaza pole pole. Huku nikinywa chai hii ni furaha ya kipekee. Kwani inanichanganya na inachangia utulivu wa akili na mshikamano wa mazingira. Zaidi ya ladha na harufu, kunywa chai ya asubuhi ni desturi inayoniweka kwenye mtindo wa afya na malezi. Ni fursa ya kuanza siku kwa umakini, kuchukua muda mdogo kwa nafsi yangu kabla ya shughuli nyingi za kazi au shule. Pia ni wakati wa kufikiria mambo muhimu au kupanga mipango ya siku. Hii desturi ya kunywa chai asubuhi kwa hivyo sio tu burudani, bali ni njia ya kuunganisha furaha tulivu na maandalizi ya siku. Hakika, kikombe cha chai kila asubuhi ni kipengele muhimu, kinacho nifanya nijisikie hai, mwenye furaha na tayari kushughulika na kila kinacho kuja siku hiyo.